Ndiyo, mimi ninapenda kuvaa kofia kwa kuwa kofia wakati wa jua kali, hua inanizuia kutokana na miale mikali ya jua. Pia kofia ni pambo la kichwa kulingana na mimi. Na hua inampatia mtu muonekano kuvutia kabisa. Na kofia ambayo mimi napenda sana ni kofia aina ya kikapu. Ile kwa kizungu inaitwa "The Bucket Hut"

Mchezo wa mbao mimi hutazama sana ni mchezo wa kandanda ama mchezo wa mpira ya mgu Kwa sababu pia mimi ni mchezaji kwa hivo kutazama ni jambo la kawida kwangu Napenda mchezo huu kwa sababu wacheza aji huonyesha uka kamavuu mkubwa na mchezo wa mbao umenipendeza kwa mchezo yote ya kandanda yenye ni metazama ni mchezo wa Uliyo chezo wa katika shindano la Champions League katia Manchester United na Chelsea ambapo Manchester United lipuka kwa washindi Mchezo hii mimi hui tazama sana sana kwa runinga Ama naenda katika nyanja na tazama wachezaji kicheza moja kwa moja wanahisi vizuri sana na nahisi motisha ni napona watu wakifuzu katika mchezo huu.

Mimi nikona mahusiano mazuri sana na wazee wangu, mahusiano ya upendo, mahusiano ya kutunzana, na pia wazee wangu huwa wananipa mawaidha kwa sababu ni watu wazuri na ni watu ambao wameishi kuniliko. Kwa hivo wako mawaidha yao na maoni yao kulingana maisha wameishi huwa inanifaidi sana Pia mimi hujaribu kwa tunza kuwapa wanachohitaji kama mavazi na vyakula.

Kuna lingana ni miwani ya aina ipi, lakini miwani ya macho huwa sivai kwa sababu sina shida yoyote ya macho, sina ugonjwa macho, unaonihitaji nivae miwani. Lakini miwani ya kuvutia ama miwani kama mapambo huwa navaa, yani ile "sunglasses" sana sana wakati wa kiangazi, ninapoenda katika ufuo wabahari. Ama saa zile kuna jua kali huwa navaa miwani hiyo kuwa ni njia ya kuvutia na inanitoa vizuri.

Leo ni jua, kuna jua, hili jua nikali, kwa hivo nahisi joto sana, na ndio maana nimevaa kaptura badala ya kuvaa suruali, pia nimevaa tishati, na hali hii naipenda sana kwa sababu inanipatia fursa ya kwenda kuogelea, inapotaka, kwa sababu na panga kwenda kuogelea adhuhuri.

Ndoto yangu kubwa ya kwanza kabisa, mwanzo kabisa ni nikuwe na pesa nyingi sana, yaani nikuwe tajiri, ili niweze kufanya mambo yote ambayo naweza taka duniani. Pia, nikishapata hizo fedha, nitanunua timu ya kandanda ama timu ya mpira wa mguu, ambayo nitaikuza na nitahakikisha kuwa imecheza katika ligi kuu ya nchi yangu.

Na uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwanjia rahisi sana kwa kuzingatia muda. Kila siku kwanjia jumatatu mpaka ijuma kwanzia saa mbili, za asubui mpaka saa kumi na moja jioni. Hiyo ndiyo masaa yangu ya kazi na iheshimu sana na siyezi kufanya kitu cha kibinafsi katika huo muda. Lakini hizisiku zingine za wikiendi na masaa mengine inje ya masaa hayo ya kazi. Hapo napo ndiyo na zingatiya maisha yangu ya kibinafsi.

Tukiwa na mafanikio kama timu, huwa tuna tengeneza mkutano, tuna jadiliana jinsi ya kusherehekea, na kwa mara mingi, sisi huwa tunaenda mahali pa kujibinjari, tunae zaenda mbuga la nyama, tuna zaenda hotelini, na pia bado tuna zaenda mahali ambapo hatujai tembea tena kama ufuo wa bahari, mahali mbali.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni mchezaji anaitwa Eliud Kipchoge, ambaye ni mchezaji maarufu sana kutoka nchini Kenya. Huu ni mchezaji wa riadha au mbio na amecheza katika olimpiki kathaa na akashinda medali ya thahabu. Kwa mfano olimpiki alizoshinda kwa uraisi sana ni olimpiki za rio pale mwaka wa elfu mbili na kumi na sita olimpiki za toki mwaka wa elfu mbili na ishirini.

Hapo awali nilikona tegemea runinga na radio kwa ilikupata habari nilikona tazama runinga na radio kusikiliza. Lakini sahiiju nikona kompyuta, nikona tarakilishi, nikona simu ya rununu, sahizi na habari zangu huwa nazipata katika mitando ya kijamii kama vile X na Facebook na Instagram huko.

Ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa kucheza kandanda juu hiyo ndio talanta yangu na kutoka nikiwa mdogo nilijua mimi talanta yangu ni ya kucheza mpira wa kandanda ama mpira wa mguu juu ili niweze kuchezea timu kubwa katika nchi hii na katika ligi kubwa kubwa sana sana kule uingereza.

Kyo ni kona ndege wa kufugwa, ni kona ndege aina ya Kanga, ni kona ndege aina ya Bata. Bata nimezi jengea shimo lamaji kwa sababu haziwezi kuzana bila kuogelea. Kanga nazo nimezi tengenezea a Kiyota mahali juu ambapo zineza peperuka.

Mwadi muhimu katika kazi yangu ni kama bile mawasiliano bora kushirikiana na wengine, kuheshimu maonitofauti, utatuzu wa matatizo, nidhamu na uwajibikaji, maadili ya kazi kama bile kuwa na uwaminifu, na heshima na bidii kwenye kazi, na pia ujuzi wa kiteknolojia ni muhimu sana kwa kuwa ili mtu akuwe na uwezo wa kutumia tarakilishi na programu za kazi.

Tabia ya watu inayotukiza zaidi ni kukosefu wa heshima, watu kukosea na heshima. Nikikumbuka wahenga walisema heshima siutumua, kwa hivyo kila mto nafaku heshimiwa. Jambu la pili ni kusema uongo na kudanganya, kuvunja ahadi, ubinafsi kupita kiasi, na kushindwa kuthibiti hasira ambapo huleta vita.

Inalinga na umeme ukipotea nilikuwa nafanya nini, nilikuwa nafanya jambo lipi, ama labda kulikuwa usiku ama kulikuwa mchana, kwa sababu kukiwa usiku mimi hutafuta mshumaa, ama natafuta taa ya koroboi nawasha, inanisaidia kuona. Ikiwa ni mchana na nilikuwa na tazama runinga ama nilikuwa nafanya kazi inahitaji stima, mimi hutafuta njia mbadala ya kufanya hiyo kazi.

Takataka za plastiki, huwa nahakikisha kuwa nimeziweka vizuri ama nazipeleka, nazirudisha kwa kampuni ile ambayo inaitwa recycling, zinatumika tena kutengeneza vitu zingine mzuri badala ya kuzitupa katika mazingira Pia huwa nachangia katika kuosha mito, kusafisha mito Naam.

Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na biashara ambao nilikuwa nataka kuanzisha ni biashara ya kuuza elewe vitu vya elektroniki lakini siku bado sijeweza kufanikiwa kuazisha biashara hiyo kwakua inahitaji uwekezaji wa hali ya juu sana ili kununua elektroniki za kuuza.

Kila jioni ninapotoka shughuli zangu naingia chumbani saa ya saa moja jioni naanda chakula cha jioni na nakula Kisha baadae naingia kwenye bafu naweza kuoga Kisha baadae nachukua kitabu kwa sababu napenda kusoma sana nasoma kitabu kurasa kama kumi hivi alafu kisha naenda kulala.

Napendelea chakula kitamu. Chakula ambacho kiko na ladha nzuri kabisa. Kwa kuwa ladha mzuri hunipatia hamu ya kukula. Chakula ambacho kimiandaliwa. Pia viungo ni vitu ambavyo hufanya chakula ikuwe na ladha nzuri, viungo kama vile tangawizi, kitunguu saumu, rosemary, hivyo ni vitu ambavyo au viungo ambavyo hufanya chakula kiwe kitamu na kiwe na ladha nzuri.

Mimi ni mduwa kwamuka mapema kwa sababu shugli zangu nyingi kama vile shugli zangu za mazoezi mimi kuwa nazifanya asubuhi kwa mfano mimi kwa muka sakumi na moja na nusu ambapo naanza mazoezi yangu ya kukimbia mpaka sakumi na mbili na nusu ndiyo badaye nenda kwenye bafu na oga malafu naanza shugli zangu za kila siku yani kazi yangu.

Mimi na marafiki wangu tunapenda kutembea sana, tunapenda kutembea kwa gari, yaani road trip, pia tunapenda kutembelea mbuga za wanyama kama vile mbuga la masai mara ambalo liko katika mkoa wa Rift Valley, pia tunapenda kwenda katika sherehe na kujivinjari.

Mfereji wa TV ambao ni naufuata ni mfereji wa Citizen TV. Citizen TV imetoka nchini Kenya na huwa inaonyeshwa nchini Kenya na inchi za Afrika. Na mpaka ng'ambo kupitia katika mitandao ya kijamii ambayo inafika kila mahali duniani. Napenda mfereji huu wa Citizen kwa sababu ukona vipindi vizuri sana vya kuigiza. Una habari ambazo ni za kuaminika na wanajita hidi sana kutupa habari zote za kila mahali nchini na duniani.

Kwa kuwa mimi ni mwanaume, kwa kawaida napendelea suruali kwa sababu mimi kama mwanaume sijawahi vaa sketi kwa sababu sketi huvaliwa na wasichana au wanawake lakini sisi mwanaume huvalia suruali ama kaptura. Kwa hivo mimi napendelea suruali bila shaka.

Kwa muda wangu wa bure, mimi ninapenda kutazama filamu, filamu za ucheshi, pia waweza nipata nikisikiza muziki, muziki wa rhumba ya kisasa, pia nikiwa na fedha mzuri, huwa natembelea mbuga za wanyama, ama pia mimi huenda sherehe na marafiki, na pia naweza peleka familia yangu kuogelea, ikiwa iyo siku kuna jua mzuri, na hali ya hewa ni nzuri pia.

Ninapendelea mwezi wa julai kwa sababu mwezi wa julai ndio nilizaliwa kwa kuwa nilizaliwa 37 mwezi wa julai mwaka wa 1199 kwa hivyo napendelea julai kwa kuwa ndio mwezi ambao nilizaliwa naam sina mwaka mwingine ninaoupendelea kushinda julai.

Mimi ninaoga marambili kwa siku na mara ya kwanza mimi huoga asubuhi baada ya mazoezi yangu ya asubuhi na kabla niende kazini ama kuanza shughuli zangu za kila siku. Mara ya pili mimi huoga jioni baada ya shughuli zangu za kila siku na baada ya kutoka kazini na kabla ya kulala.

Niki hitaji msaada kazini mimi huomba usaidizi, naambia mfanyi kazi mwenzangu kuna mahali ambapo na hitaji usaidizi na kwa kweli huwa wananisaidia bila tashushi ama bila kufikiria marapili kwa kuwa pale kazini tumefunzwa kuwa na umoja watimu.

Najikinga jua kali kwa kuvalia kofia, kwa kuwa hua inazuia miale ya jua kunipata katika uso wangu kwa ukaribu sana. Na pia mimi huvalia miwani ile ya kupunguza mwangaza wa jua ama miale ya jua kupiga macho yangu. Na pia mimi hu hukaa chini ya kivuli, natafuta kivuli na nakaa ili kupunguza joto.

Ninashughulikia wateja kwa upendo, kwa ukaribu sana, na huwa nahakikisha kuwa naelewa haja yao na matakwa yao kwa kitu ambacho ninamuuzia, Kwa hivyo mimi hujaribu sana, nifurahishe mteja wangu, ndio aweze kurudi kwa mara ya pili na mara ya tatu. Ama aambie mwenzake ama rafiki yake kuhusu huduma zangu na bidhaa zangu.

Ninapenda kusoma vitabu vya motisha, yani motivational books, kwa sababu mimi mwenyewe mahali niko katika maisha nahitaji motisha, kwa kuwa mimi badu ni kijana na katika imaisha nataka kutimiza mambo mengi sana, na ndoto zangu ili zitimie na hitaji motisha kwa watu walio hapo mbele yangu kimiaka.

Ningependa kujaribu mchezo wa kandanda kwa kuwa mimi nafikiri nikiwa mdogo nilikuwa na talanta ya kucheza mpira wa kandanda lakini sikupata fursa ya kucheza nikiwa mtu mkubwa kwa sababu ya kazi ya shughuli za kila siku na elimu ya chuo kikuu ambayo ilikula ilichukua muda wangu mwingi sana. Kwa hivo naweza taka kupenda kucheza mpira wa kandanda ama mpira wa mguu.

Mimi huenda mahali pa ibada kwa siku ya jumapili pekeyake kwa wiki Kwa sababu kwanzia jumatatu mpaka jumamosi Mimi hua katika shugli zangu za kazi shugli zangu za kila siku pia na mambo mengine mengi sana Kwa kuwa pia juu mimi ni mkristo Biblia inatuamuru kwa siku ya jumapili tunenda kumtukuza mungu na kumrudishia shukrani.

Ndiyo mimi nina piga kura na nimewahi piga kura na nimepiga kura mara tatu na nilianza kupigakura mwaka wa 2017 ambapo nilipiga kura mara kwanza na naamini hili jambo la kupigakura ni jambo nzuri sana na alinaonesha kuwa mimi ni mzalendo na napenda inchi yangu na nina amulia watu wazuri wachukue usukani.

Napenda shirika langu kwa sababu nilenye upendo, watu wanapenda kufurahi, watu wanapendana, watu wanaheshimiana, na pia watu huu kuja pa moja kusaidia saazile mmoja wetu akona shida yoyote, ambayo hiyo inaitwa welfare kwa kizungu, na hilo ni jambo nzuri sana na mimi napongeza kundi langu na shirika langu, tuendelee hivyo hivyo.

Ndiyo, ninapenda kutembea msituni kwa sababu mimi napenda kuona mazingira. Napenda kuona mazingira kwa sababu huwa inanisaidia kutuliza mawazo yangu. Ninapokuwa na msongo wa mawazo. Mimi huenda msituni, naguza majani, naguza miti, najionea ndege, najionea wanyama wa msituni, na hapo ndipo akili yangu hutulia na wasiwasi unaniisha.

Wakati wa wasiwasi, mimi huamua kutembea, naweza tembea katika msituni, naweza tembea katika mbuga, naeza tembea kuona wanyama, naeza tembea kuona ndege. Yani kwa jumla, mimi napenda kutembea ili mawazo yangu na wasiwasi unitoke. Pia mimi hula chakula kizuri, chakula chenye ladha, ili nisahau kuwa niko na wasiwasi, na wasiwasi unitoke.

Nino kumbu kumbu nyingi sana za shule yangu ya upili, ambayo ni thika high school, ni shule ya vijana. Kumbu kumbu ni nazo nzuri ni kuna wakati niliongoza katika somo la hesabu ama hesabati. Ni kapatiwa zawadi kubwa sana, zawadi ya pesa takriban elfu telatini. Na hiyo ni kumbu kumbu moja ambayo sita wa isahau katika maisha yangu.

Ndiyo, ninapenda kuweka picha zangu mtandaoni kwa kuwa nikona akaunti za mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na X. Ninapenda kuweka picha zangu kwa kuwa pia mimi napenda kuona picha za watu wengine na kwa kuwa mimi ni mtu wa kutengeneza mandhari, Yani content creator na lazima wafuasi wangu wanijue kwa kila kitu ambacho nafanya na pia wanijue kisura ili waweze kunipatia kazi.

Mofanikyo ya kibinafsi, pale kazini ambayo ni nagamini sana ni kuwa ni miongoza muradi fulani ambayo nilipatua kama jukumulangu na kampuni na nikahakikisha kwa miradi huo umetimika, umefanyika vizuri sana na hadi kampuni yangu ikanishukuru, ikanipaza wadiko juu ya jambo hilo.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gita lakini sikuweza siku sikufanikiwa kuweza kupiga gita kwa sababu hilo silo jambo langu. Kwa baada ya kushindwa kupiga gita nilienda kupiga tarumbeta ambayo niko na uzoefu nayo na nikasema kuwa nita kuwa napiga tarumbeta na sitajaribu mambo ya gita tena.

Ninapo kwa nyumbani na nikuwa na furaha, mimi kupenda kutazama filamu, ama naweka mziki, ninaupenda sana sana warumba yaki sasa. Na mimi kusikiza nikuwa nimetulia nikibarizi, pia napenda kulala wakati ambapo nikona muda wabure, mimi kupenda kulala ili kupumzika kwa sababu nina kuwaga na shugli nyingi sana kila siku.

Mimi huamka saa kumi na moja na nusu ambapo naamka na huwa naanza makimbizi yangu ama mazoezi yangu ya kukimbia na kimbia mpaka saa kumi na mbili na nusu ambapo ninarudi chumbani ni natengeneza kiambisha kinywa ama staftahi kwa muda wa dakika 30 kisha naingia kwenye bafu na oga alafu kabla nitoke huww na hakikisha kwa ni mevaa mavazi mazuri ya kwenda pale kazini na mimi huhisi vizuri sana ni ninapofanya shugli hii ama ni napo rudia huu utaratibu kila siku kwa hua inaonyesha kuwa nikona na heshima na mwili wangu na utaratibu wangu na cha muhimu sana ninapenda maisha yangu.

Wakati wa furaha kuwa najifurahisha kwa njia ya kwenda sherehe. Ninaweza enda sherehe katika mahali kama kilabu mambo mengine ninayopenda kufanya nikiwa nimefurahi ni kwenda kujaribu chakula lakini pia Najitunza vizuri, najinunulia kitu, najinunulia zawadi. Hayo ni kati ya mambo ambayo mimi hufanya nikiwa nimefurahi ama wakati wa furaha.

Ninapenda kutembea mstiuni ama kutembea katika mbuga za wanyama Pia ninapenda kutembea katika ufuo wa bahari ambapo mimi hutembea sana sana kule mjini mombasa Napenda sana hayo mandhari ya jua likizama wakati wa jioni Ninapenda sana kutembea mahali kama huko Pia ninapenda kutembea jijini kujionea majumba marefu na kuona watu wa aina tofauti katika mji wa Nairobi.

Ndiyo mimi ninasoma gazeti kwa kuwa nikilelewa babangu pia alikuwa anasoma gazeti na yeye ndiye alinifundisha umuhimu wa kusoma gazeti. Sio tu kutegemea habari kutoka katika viombo vya habari au mitandao ya kijamii. Alinifunza pia nitegemee habari za gazeti kwa kuwa inaonesha udesturi wetu kama waafrika na watu wa nchi ya Kenya.

Ninapenda kusikiliza muziki wa rumba. Ninapenda muziki wa rumba sana sana. Unaochezewa kutoka nchini Congo, DRC Congo. Napenda muziki huu kwa sababu ni muziki ambao ninaupenda sana. Nababangu anaupenda. Nababangu ndiye alienionyesha kusikiza muziki huu. Napia mimi nikaupenda.

Jamii yangu imejigawanya kwa pande mbili, wale wazee wangu, ama wenye wako na umri mdogo kunishinda. Kwa hivo, kwa wale wazee mimi hujaribu kuwasaidia sana kufanya maisha yao ikuwe rahisi. Kwa kuwa mimi huwa nunulia chakula nawafanyia kazi, lakini jamaa yangu hawa wadogo mimi huwasaidia kwa mawaidha, na jaribu kuwa onyesha kazi, kuwatafutia kazi, jaribu ku pia kufanya maisha yao ikuwe rahisi.

Ndiyo ninahifadhi kitu cha thamani na hicho kitu ni kofia ya babu yangu, alioniachia, kofia hiyo alikuwa ameachiwa na baba yake, kwa hivo hicho ni kitu ambacho na kithamini sana na napanga kuendeleza hiyo desturi ya familia yetu, kwa hivyo kofia kofia hiyo kwangu ni kitu cha zamani sana ambacho mimi na kifadhi na nitaendelea kukihifadhi.

Ndiyo ninawafahamu, pande ya kulia kuna mwanamke ambaye ako na watoto watatu, upande wa kushoto kuna mwanaume ambaye sijui anaishingi huku lini kwa kuwa yeye huwa anaingia jioni tu, ama wakati ambapo kuna giza akishatoka shughuli zake za kazi, lakini nishaikumwona mara moja, wakati wa asubuhi akitoka kuenda shughuli zake za kazi.

Ambalo nililipenda sana shuleni ni somo la hesabati ama somo la hesabu Somo hili nililipenda kwa sababu mwalimu wetu wa hesabu wa hesabati alikuwa ni rafiki yangu sana na alichuwa muda mrefu sana kwa kunielezea umuhimu wa somo hilo. Kwa hivo na mimi nilitia bidii na nikalipenda na nikafuzu vizuri katika mtihani wa shule ya upili na nilipata alama ya juu kabisa alama ya A.

Ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni kama vile mtandao wa jumia ama mtandao wa kilimall ama mtandao wa amazon. Lakini pia kwa upande wa pili nahisi kuwa sina uaminifu saana na akounti za mitandao ya kijamii kwa sababu kuna watapeli wengi sana na nishawai tapeliwa. Kwa hivo, kwa upande moja ni napenda kununua vitu mtandaoni Lakini kwa upande ya pili, mimi ni muoga wa kununua vitu mtandaoni.

Nchi ninawapenda kutembelea siku moja ni nchi ya marekani kwa haswa kisiwa cha Hawaii kwa kuwa kisiwa hicho kinafuwa nzuri sana na mandhari mazuri sana ya bahari ya uko na mchanga mweupe na kuna kitu ambacho kilinifraisha sana ambacho niliweza kusikia kuhusu nchi ya amarekani kwa ni nchi kubwa sana Ningependa sana siku moja kuizuru nione ukubwa wake na nihisi ule upendo wa watu wa amarekani.

Jambo laa kwanza sana ambalo hunisaidia ni kamilishe kazi kwa wakati ni kupanga. Vile ambavyo nitafanya hiyo kazi. Na napanga pia wakati wa kufanya hiyo kazi. Na pia naweka bidii na nafanya kazi kwa haraka. Kwa haraka ambayo ni nzuri lakini sio haraka ya kuharibu kazi. Sio eti nfanya kazi tu nifanye. Na pima haraka yangu ile yenye itafanya kazi ikue ni kazi nzuri na imemalizika kwa wakati.

Ninapenda jukumu la kusimamia miradi kwa kuwa mimi najijua vizuri na vile najijua nikuwa mimi ni msimamizi mzuri sana wa miradi na huwa na hakikisha kuwa miradi imekamilika kwa kuwa kuna miradi mingine hapo awali nimesimamia ilikamilika kabisa na nikatuzwa kwa kuifanya kazi mzuri.

Mimi ninapenda kutulia na familia yangu wakati kila mtu ako na wakati wabure, yani wakati ambao kila mtu ako free. Huwa tunatazama filamu ama tunaskiza muziki kwa pamoja na pia huwa tunaenda likizo ndogo kama vile katika ufuo wa bahari tuneenda tunaugelea kwenye maji ya nchuvi ama maji ya bahari na kisha tunakula madafu.

Mimi ninapenda mkutano wa familia. Mikutano wa familia ni mizuri sana kwa kuwa inatuleta pamoja sisi watu wa familia na jamii moja. Ambapo tunaangalia jinsi ambavyo tumeendelea. Kila mmoja wetu anapata fursa ya kupatana na jamii yake na kujuliana hali. Na ambaye anaitaji usaidizi huwa anasaidiwa katika mkutano huo. Na tunapanga mambo ya kuendelea mbele kijamii na kifamilia.

Utotoni nilipenda sana kucheza, nilipenda sana kucheza mpira wa kandanda, nilipenda sana kucheza mchezo ya kukimbia, kwa sababu nilikuwa na talanta ya kukimbia na bado talanta ya kucheza kandanda, kwa hivyo nilikuwa nacheza michoze hii yote miwili kwa usawa, na pia nilikuwa napenda sana kuenda shuleni, nikiwa mtoto juu huko shuleni ndio nilikuwa napatana na marafiki zangu wengi sana.

Mabadiliko yakija kazini mimi hupenda kuangalia kwa ile njia ya lazima mabadiliko yakuwe kila mahali na walioleta hayo mabadiliko lazima wakuwe wako na sababu nzuri na sababu ya kuendeleza hiyo kazi lakini si sababu ya kuyaangusha ama ya kuirudisha nyuma. Kwa hivo mimi huchukulia mabadiliko kwa njia nzuri na nafurahi sana na nasaidia timu yangu kufanya mabadiliko hayo yafanikiwe.

Mimi ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa labda kuenda katika mahali ambapo tutajifurahisha. Kama vile katika ufuo wa bahari, tunapenda kuenda katika ufuo wa bahari sana kuogelea. Saa zingine tunaweza amua tuende hotelini tukule. Saa zingine tunaweza amua tuende kijijini tutembele wazee na majirani wetu kule kijijini. Tukiangalia shamba ambavyo liko na bustani na mambo kama hayo.

Mahali ambapo napenda kutazama video mtandaoni sana sana ni mtandao wa YouTube, ambao huo ndio mtandao mkubwa sana wenye huwa na video. Kwa hivo YouTube ndio mahali ambapo mimi napenda kutazama video zangu, kwa kuwa wakona video za ainatofauti za ucheshi, za kuelimisha, za motisha, zote zikopale.

Zawadi nzuri sana ambayo ni mewahi kupokea na ambayo ni meiweka mpaka wa sahi ni zawadi ya saa, nilipatiwa saa na mchumba wangu wa awali, alicha kwa tuli wachana na yeye, alininunulia saa nzuri sana ambayo mpaka waleo huwa na itazama na nafurahi sana kila wakati ninaiona kwa sababu ni saa yape saa nyingi sana na ni saa ya kipekee.

Chakula ninachokipenda zaidi ni chakula cha ugali. Sana sana ugali kwa nyama. Ukiunganisha ladha ya ugali na uunganishe ladha ya nyama. Na uzikule kwa pamoja. Unapata kitu kizuri sana. Chakula chenye ladha nzuri sana. Na chakula hichi mara ya kwanza nilipatiwa na mama yangu. Yeya ndiye alinionesha kupika kuandaa chakula hichi na kukila. Na mimi huhisi vizuri sana nikila chakula hiki kwa kuwa kina ladha nzuri sana na kina faida nyingi katika mwili hiki chakula mimi hukila kila siku. Hakuna siku ambayo inaweza isha kama sijakula ugali kwa nyama.

Jinsi ambavyo ninashughulikia makosa kazini, jambo la muhimu sana nikuhakikisha kuwa hayo makosa hayatarudia tena, nanitafanya juu ili kuhakikisha kuwa sijarudia kosa moja kwa mara ya pili. Jambo lapili ambalo mimi hufanya nikikosa, mimi huomba msamaha na nahakikisha kuwa wakubwa wangu tumeleewana na tuko katika njia moja. Wananisamehe, mimi nawasamehe.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni rahisi sana. Mwanzo mimi hufanya kununua bithaa ambazo hazina plastiki. Bithaa ambazo hazija hifadhiwa kwenye chupa ama makaratasi ya plastiki. Na penda sana kununua bithaa ambazo ziko katika chupa za chuma ama za glasi. Kwa hivo jambo muhimu sana la ambalo mimi hufanya katika kupunguza matumizi ya plastiki ni kununua. Bidhaa ambazo hazina plastiki ndani yake ama ambazo hazija hifadhiwa kwa plastiki.